Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtaalamu wa mambo ya data na artificial intelligence. Niwe nimebobea katika iyo sekta na niwe mtu ambaye anatumia teknolojia kukutatua changamoto halisi za kijamii. Natamani kuona kazi yangu ya uchambuzi ikisaidia mashirika kufanya maamuzi yenye tija zaidi na kuleta mabadiliko chanya kupitia nifumo ya monitoring and evaluation.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kuosha vyombo. Licha ya kuwa ni kazi ya lazima naiona inapoteza muda mwingi ambao ningeweza kuutumia kusoma repoti za data. Au kujifunza kitu mpya kwenye artificial intelligence. Pia naona ni kazi inayojirudia sana. Dakika chache baada ya kumaliza, vyombo vingine vinaanza kujaa. Ni moja ya kazi ambazo ningependa sana ziweze kufanywa na roboti au teknolojia. Hili niongeze ufanisi wangu kwenye mambo mengine yakimaendeleo.

Ninapokuwa na furaha nyumbani, mimi ujishugulisha na mambo yanayonijenga. Kwa mfano kama kupika, penda kujaribu mapishi mapya, yenye afya kama brokoli, kujifunza asa huzama kwenye makala kama, makala za artificial intelligence na data, ili kupata ujuzi mpya. Pia napenda sanaa kusikiliza mziki wa gitaa, au kufanya mazoezi, ya kupiga gitaa mwenyewe.

Naitumia simu yangu kwa ofisi kama naichukulia kama ofisi inayotembea na chombo cha kuongeza tija. Kwa mfano natumia simu yangu kusoma habari za teknolojia na kufanya kazi fupi za data nikiwa safarini. Pia naitumia simu yangu kwa mawasiliano na familia na pia wafanyakazi wenzangu. Naitumia pia kufuatilia idadi ya hatua. Ninapopanda milima na kusikiliza podcasti nikiwa nyumbani.

Kwangu mazingira mazuri ya kazi ya nachochewa na mambo makuu matatu. La kwanza ni utamaduni wa kuwaminiana. Sehemu ambayo mawazo mapya ya nakakaribishwa na makosa ya natazamwa kwa fursa za kujifunza badala ya athabu. Ya pili vifaa na teknolojia. Kuwa na vitende ya kazi bora kama kompyuta, zenye kasi na programu za kisasa za artificial intelligence. Ambavyo vinaraisisha kazi badala ya kuchelewesha.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kufanya mambo yanayosaidia akili yangu kupumzika na kupata nguvu mpya. Mbayo ni kama kufanya mazoezi ya viungo, kama kunyooka na kutembea kidogo ili kuzuia uchovu. Pia jambo lingine ni kunywa maji nahakikisha nakunywa maji ya kutosha ili kubaki na umakini. Pia jambo la tatu kujitenga na screeni sana sana naacha kutazama kompyuta au simu kwa dakika chache ili kupumzisha macho yangu.

Ndiyo, nimekuwa nikienda maonyesho ya sanaa mara kadhaa na kila safari hunipa mtazamo mpya na ubunifu. Kwangu mimi sanaa ni kama daraja linalounganisha hisia za binadamu na ufundi wa hali ya juu. Sawa na jinsi ninavyoona uzuri katika kanuni tata za hisabati. Ninapozuru magala ya sanaa napenda sana kuchunguza jinsi wasanii wanavyotumia rangi na mwanga kuelezea hadithi ambazo maneno pekee hayawezi kutosha.

Wakati mkuu na maarufu zaidi katika mchezo wa baseball ni ule ambao kwa kimombo unaitwa homerun. Hii utokea wakati mpigaji ama yule bata, anapo upiga mpira kwa nguvu kubwa kiasi kwamba unatoka nje ya mipaka ya wanja. Mara nyingi ukielekea kwenye viti vya mashabiki. Tukio hili lina mruhusu mpigaji na wachezaji wenzake waliokuwa kwenye kituo, ambacho kinaitwa base, kukimbia mzunguko mzima na kurudi kwenye kituo kikuu kinaitwa home plate ili kupata alama bila hofu ya kutolewa na wapinzani. Kuna aina ya kipekee ya home run inayoitwa Grand Slam, ambayo hutokea wakati vituo vyote vitatu vimekaliwa na wachezaji. Pigo tu moja la Grand Slam, linaweza kuipatia timu alama nne kwa mpigo. Jambo ambalo maranyingi hubadilisha mwelekeo wa mchezo mzima na kuleta msisimko mkubwa uwanjani. Wakati huu, unachukuliwa kuwa kilele cha mafanikio kwenye mpigaji, kwani unahitaji nguvu usahihi na muda mwafaka.

Ndio, napenda sana chakula kitamu kwa sababu kwangu mimi kula si mahitaji ya mwili tu, bali ni uzoefu, wa hisia, na sanaa, ninaamini kuwa mlo uliotayarishwa kwa ustadi na viungo sahihi, una uwezo wakubadilisha hali ya mtu na kuleta furaha papo hapo. Napenda sana kuchunguza ladha tofauti kwanzia vyakula vya asili vya nyumbani, hadi vile vya mataifa mengine. Huku nikizingatia usafi na virutubisho vinavyo nipa nguvu na kuendelea na majukumu yangu ya kila siku.

Ndiyo, navaa miwani na kwangu imekua ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kutokana na kutumia saa nyingi, mbele ya skrini nikifanya uchambuzi wa data na programu za AI. Miwani yangu hunisaidia kupunguza uchovu wa macho na kuoana vizuri zaidi. Zaidi ya kusaidia uono naichukulia pia kama kifaa cha maridadi. Kinachokamilisha mwonekano wangu wa kitaaluma. Huku ni ikinikumbusha umuhimu wa kutunza afya ya macho katika ulimwangu huu wa kidijitali.

Ndiyo, napenda sana asali, naichukulia kama zawadi ya asili kwa sababu ya ladha yake ya kipekee na faida nyingi za kiafya. Mara nyingi mimi hutumia kama mbadala wa sukari kwenye chai ya asubui au kuimwagia juu ya bakuli la matunda hili kuongeza latha. Zaidi ya utamu asali inanisaidia sana kutuliza koo, ninapokuwa na uchovu wa kuzungumuza au kufanya kazi kwa muda mrefu. Na ni sehemu muhimu ya lishe yangu ya asali asili.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu na uwazi. Kwani hizi ndizo nguzu za kujenga mahusiano imara na yenye tija. Napata msukumo mkubwa sana. Ninapokutana na watu wenye udadisi wakujifunza na unyenyekevu wakukubali makosa yao. Kwa sababu tabia hizo huchochea ukuaji wapamoja. Pia nathamini watu wenye uwezo wakusikiliza kwa makini na kuonyesha huruma. Kwani kufanya hivo kuna tengeneza mazingira ambapo kila mtu anahisi kuthaminiwa na kueleweka.

Mimi husherekea mwaka mpya kwa kutafakari mafanikio ya mwaka uliopita na kuweka malengo mapya ya ukuwaji, hasa, wa kibinafsi na ki kitaaluma. Wanapenda kutumia muda huu kwa utulivu, tukifurahia chakula kitamu pamoja na familia na marafiki, wa karibu, ili kushirikiana ndoto zetu za baadae. Kwangu mimi huu ni wakati wa kureset akili. Na kuanza mwaka mpya kwa nishati mpya. Maramingi nikijitenga kidogo na teknolojia ili kuungana zaidi na hasili na watu ninaowapenda.

Kwa kawaida yangu, mimi hujitahidi kulala saa saba, hadi nane kila siku, ili kuhakikisha akili yangu inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Ninaamini kuwa usingizi bora ni nguzo muhimu ya tija, kwa sababu hunisaidia kuwa na umakini, kufanya maamuzi sahihi na kudhibiti msongo wa mawazo wakati wa kazi. Ratiba yangu ya kulala ni takatifu kwangu. Kwa sababu bila mapumziko ya kutosha uwezo wangu wa kuchambua data na kufikiria kwa ubunifu hupungua kwa kiasi kikubwa.

Ndiyo, napenda sana napenda sana kukimbia kwani ni njia bora ya kuchangamsha mwili na kuweka akili yangu sawa. Mara nyingi kukimbia naweza kukimbia asubuhi mapema kabla ya kuanza majukumu ya kazi. Kwa sababu hali hiyo ya hewa safi na utulivu hunisaidia kupanga mawazo na kuanzia siku nikiwa na nishati tele. Kukimbia kunanifundisha nidhamu na uvumilivu. Sifa ambazo ni muhimu sana katika kuelewa changamoto tata za kiteknolojia zinazokabiliana nazo kila siku kazini.

Mchezo wa olimpiki ninaupenda zaidi ni mbio za marathoni. Kwani unawakilisha kilele cha uvumilivu na nguvu ya binadamu. Napenda mchezo huu kwa sababu unahitaji nidhamu ya hali ya juu na mkakati wa akili. Siyo tu kiasi ya mwili. Jambo ambalo linavutia sana kama mchambuzi wa data. Moja ya matukio niliofurahia zaidi kutazama ni mbio za Eliud Kipchoge. Ambaye ni mchezaji ninaempenda zaidi kutokana na unyenyekevu wake na falsafa yake. Hakuna binadamu alie na ukomo. Wakati wa michezo ya olimpiki, mimi huhisi msisimko mkubwa. Nikiona jinsi mataifa mbalimbali yanavyokusanyika kwa amani kushindana na kusherekea uwezo wa kipekee wa mwanadamu.

Mimi husherehekea mafanikio ya timu kwa kutambua mchango wa kila mmoja na kuimarisha mahusiano yetu wote. Kama kupeana, ndiyo jambo moja ni kupeana pongezi za wazi, kutambua juhudi ya kila mwanachama, hadharani ili kuwafanya wajihisi wamethaminiwa. Pia kufanya sherehe kwa pamoja kama kuandaa mlo au matembezi madogo ili kufurahia matokeo nje ya mazingira ya kazi. Pia kukaa pamoja na timu kuona ni nini kilifanya tufanikiwe ili tuweze kurudia mbinu hizo wakati ujao.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Ni nisehemu muhimu ya lishe yangu kwa sababu yananipa nguvu na proteini zinazo hitajika ili kufanya mwili na akili yangu kufanya kazi kwa ufanisi. Mara nyingi mimi huyatumia maziwa asubui pamoja na nafaka au kuyachanganya kwenye kahawa yangu ili kupata ladha laini na yenye kuridhisha.

Ujuzi ambao ningependa kuupata na kubobea zaidi ni uchambuzi wa data za mazingira kwa kutumia akili mnemba ama kwa kimombo AI. Ujuzi uu ni muhimu sana kwangu kwa sababu unatoa fursa ya kutumia teknolojia ya kisasa kupata sohu na kudumu dhidi ya changamoto za mabadiliko ya tabia nchi yanayoikabili dunia kwa sasa. Ingawa tayari nimeshaanza kujifunza wa misingi ya programu za kodi za kompyuta. Nahisi kuwa huu ndio wakati mwafaka wakuingia ndani zaidi katika utaalamu huwa, ili kuleta mabadili kwa chanya katika jamii. Mpango wangu wa kujifunza unahusisha kujiunga na kozi malum za mtandaoni na kushiriki kikamilifu katika miradi ya vitendo itakayo nisaidia kuelewa jinsi ya kutumia data hizi kwa usahihi.

Napenda sana kutumia muda wa ubora na familia yangu kwa kufanya mambo yanao tuleta karibu na kutengeneza kumbu kumbu za kudumu. Maranyingi, sisi usherekea mafanikio yetu kwa kufraia chakula kitamu chapa moja au kufanya matembezi madogo ili kufraia matokeo ya kazi zetu nje ya mazingira ya kawaida. Pia tunapenda kutumia muda wa utulivu nyumbani tukishirikishana ndoto zetu za baadae na kutafakari malengwa mapya ya ukuwaji wa kibinafsi. Wakati wa weekendi, mimi hufraia na sana kujaribu mapishi mapia. Tukiwa pamoja na kusikiliza mziki. Jambo ambalo, hutusaidia kupumzika na kuimarisha vifungo vyetu bila usumbufu wa kidigitali.

Mchezo ninaopenda zaidi kutazama ni marathoni, hasa mbio za olimpiki. Kwa sababu mchezo huo unaonyesha uvumilivu mkubwa wa binadamu. Huo nafurahia sana kumtazama kama aliyekuwa bingwa Eliud Kipchoge kutokana na unyenyekevu wake na falsafa yake kuwa hakuna binadamu aliye na ukomo. Aitha, mimi hufuata michezo kwa sababu inanivutia kuona jinsi kasi ya mwili na mkakati wa akili unavyoungana ili kuleta ushindi.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti. Teknolojia hii inaniruhusu mawasiliano ya asili na ya wakati halisi kupitia sauti. Ambapo inaweza, inawezekana kufanya, mazungumzo bila kulalamika kuandika. Inajumuisha uwezo wakusikiliza maelezo, kutafsiri lugha kwa sauti na hata kutoa maelezo kulingana na kile kinacho. Kinacho onekana kupitia kamera au skrini ya kifaa.

Nina mahusiano ya karibu na yenye heshima sana na wazee wangu. Mimi huchukulia muda tunaokaa pamoja kama fursa ya kipeeke kujifunza hekima na uzoefu wao wa maisha ambao haupatikani kwenye vitabu au mtandaoni. Mara nyingi mimi hutumia muda wangu wa bure kuwasikiliza, kuwasimulia wakinisimulia habari. Habari hizo za kale. Jambo ambalo huimarisha kifungo chetu na kunisaidia kuelewa misingi ya malezi na maadili niliyo nayo leo. Kwangu mimi wazee ni hazina muhimu. Hivyo jitihada zangu za kuwasaidia katika mahitaji yao ya kila siku na kuwapa kampuni ni kielelezo. Cha shukurani na upendo nilionao kwao.

Ndiyo, napenda sana mziki wajadi kwa sababu unawakilisha utambulisho na uridhi wetu wa kitamaduni. Mziki huu una sifa za kipekee kama kutumia ala za asili na mashairi yenye mafunzo mazito. Jambo ambalo hunipa utulivu na kunitia moyo ni kuthamini asili yangu. Kusikiliza mziki wajadi pia hunisidia kupumzika na kutafakari ya hekima za kali. Hasa baada ya kazi ndefu ya uchambuzi wa data. Na amini kuwa midundo hiyo ya asili ina nguvu ya kipekee ya kuunganisha watu na kuelezea hadiri za jamii zeto. Kwa njia ambayo muziki wa kisasa huwezi kilamara.

Ningependa kumfuga mbwa wa aina ya Golden Retriever, mwenye manyoya marefu ya rangi ya dhahabu. Anaonekana mchangamfu na ni mnyama mwaminifu sana anayependa kucheza na watu. Anaonekana mchangamfu na ni mnyama mwaminifu sana anayependa kucheza na watu. Mara nyingi huchekesha kwa kuruka, ruka na furaha anaponiona na kujaribu kukamata mipira kwa ustadi.

Ili kujitunza, mimi huzingatia mambo muhimu yanayoweka mwili na akili yangu katika hali ya afya. Kama matumizi, mazoezi ya mwili, kila asubuhi na mapema, mimi hukimbia na kuchangamsha mwili na kupata hewa safi. Pia nafanya yoga mara kwa mara ili kuimarisha unyombofu wa mwili na kupata utulivu wa akili. Napendelea kufanya kazi nyumbani kwenye mwanga wa kati ili kulinda macho na kupunguza uchovu. Pia napenda burudani na hekima. Mimi hutumia muda kusikiliza muziki wa jadi na kuzungumza na wazee wangu ili kupata hekima na utulivu wa moyo.

Mimi usharikea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuanza asubuhi na mazoezi ya kukimbia. Ili kushukuru mwili wangu. Kisha hufuatiwa na chakula cha pamoja na familia kufurahia vyakula vya asili na hekima zao. Wakati wa mchana, mimi hutafakari mafanikio yangu katika uchambuzi wa data nikisikiliza muziki wa jadi. Na kuhitimisha siku kwa kujizawadia kitabu au kifaa cha teknolojia ili kuweka nia mpya ya kuleta mabadiliko duniani.

Kwa kwa mtu ambaye anaanza kazi, ningependa kumshauri kuanza kazi vizuri kwa kusikiliza zaidi na kuuliza maswali ili ajifunze haraka. Kisha ninge mshauri ajenge uaminifu kwa kuwai na kukamilisha majukumu yake kwa wakati. Jambo lingine ni ajenge mausiano mema na wafanyikazi wenzake huku akiepuka majungu na kila mara ajitahidi kutoa suluhu badala ya kulalamika.

Vitu vinavyonifanya nicheke ni vichekesho vya kushtukiza. Video fupi za vituko mtandaoni na utani wa marafiki zangu tunapokumbushana matukio ya zamani tukiwa watoto. Pia nacheka sana nikiona mtu anafanya kosa dogo na la kuchekesha ambalo sote tunaweza kulihusisha na maisha yetu ya kila siku.